Santi sana, hili ni swali nzuri sana. Unapenda chai ya makawa. Kwa upande wangu, mi napendelea kahawa kwa sababu inamanufaa mingi sana kwa binadamu wakati ambapo umeitumia. Manufaa ya kwanza kahawa huweza kuongeza mtu umakini na nguvu wakati wa kazi manufaa ya pili ina utamu wake na arufu ya kuvutia ambayo uifanya mtu kuitumia mara kwa mara. Alafu manufaa ya tatu husaidia mtu kwanza siku na uchangamfu mwingi na kumpa nguvu anavyofanya kazi.

Asanti sana kwa hilo swali: unapenda chakula chenye mafuta au kisicho na mafuta? Kwa upande wangu, napendelea chakula kisicho na mafuta kwa sababu zake, huweza kupatia huweza kupatia mtu hali mzuri kwa sababu chakula chenye mafuta huleta magonjwa mengi, magonjwa ya moyo, magonjwa ya damu. Na kadhalika, ambapo pia huweza kumfanya mtu kunenepa kiasi kuliko kiwango chake. Chakula kisicho na mafuta huwa kizuri na huwa kinapendeza. Kwa hilo swali, naweza pendelea chakula kisicho na mafuta kwa sababu kina ladha yake muhimu sana. Asante sana kwa hilo swali.

Asante sana kwa hilo swali, unakunywa maji mara ngapi kwa siku. Kwa upande wangu nakunya maji mara tano kwa siku lita moja moja. Kwa sababu, maji ni kitu cha maana katika maisha ya binadamu na mwili ya binadamu. Haswa katika mwili wa binadamu. Kwa sababu, maji humpa binadamu nguvu, afya nzuri. Na kulingana na vile mazoea unavyofanya ama zile kazi unazofanya kwa siku na kulingana na hewa ilivyo kama kuna joto mingi sana unaweza kunywa maji ili kurudisha joto kiwe chini kidogo. Kwa hivyo maji ni muhimu katika mwili ya binadamu, haswa ndio kwa sababu nanywa maji mara tano kwa siku lita moja moja. Asante sana kwa hilo swali.

Santi sana kwa ili swali la unge shugulikia udhaifu. Wako vipi kazi ni aswa. Angekua mfanyi kazi katika kazi katika ofisi nikiwa mfanyi kazi katika ofisi. Jibu la kwanza ninge jidhamini ambapo ngechunguza ni vipi asaa. Ninachanga moto wakati ambapo nimifanya makosa labda kwa mawasiliano, kwa usimamizi, wa muda, ama pia kujiamini la pili, ningekubali makosa katika kazini kwa mfano wakati ambapo nimechelewesha kutuma majibu katika ofisi la mkuu na labda nimekuja, nikaulizowa ninge kubali makosa niseme ni hiovi na hivi na nkubali makosa mbayo nimefanya na ninge ningefuata maoni kwa sababu kwa mfano ningeomba maoni kutoka msmamizi au wenzangu ili nijue ili nikuwe na ufahamu bora katika kazini mwangu na ningedumisha nidhamu na uvumilivu kwa mfano. Kuna wakati ya mbapo kazi nakua ngumu, ama mna kosama kulipwa, mna kosa kupewa hela, unapata mtu una uvumilivu, unajisikia kuwacha kazi, ndivyo kwa sababu unasema ningedumisha uvumilivu na nidhamu zangu, kwa sababu ningechukulia udhaifu kama nafasi ya kukua, badala ya kushindwa. Ndivi wanasema unavyoendelea kupewa maoni, unajua mingi, alafu unajua mingi unendelea kukua na ufahamu katika ili swala, nivi unendelea kukua mtu wa nidhamu. Hilo swali ni muhimu sana, asanti kwa hilo swali na kushugulikia udhaifu katika kazini, asanti.

Asante sana kwa hilo swali la unashambulia aje tatizo kazini. Kwanza, unafaa uweze kutambua tatizo kwa usahihi. Ili uweze kuelewa na uweze kujua tatizo limetokea wapi na ujiulize maswali tatizo hili linatokea, lilitokea lini, kwa nini, linawaadhiri kina nani. Pili, uweze pia kuchanganya maoni, kutafuta maoni, ama uweze kuuliza wenzako, ama kuwaambia kuhusu hilo tatizo, ili waweze kukupea maoni yao. Alafu tatu, anza tatizo, anza na tatizo ndogo. Uweze kuangalia, ikiwa tatizo kubwa. Uweze kujiuliza, ikiwa ni tatizo kubwa, nitafanya aje. Ikiwa ni tatizo ndogo, pia nitaweza kuifanya aje kwa urahisi. Uweze pia kutumia mbinu za utatuzi kwa hilo tatizo, kwa kuunda suluhisho nyingi, kisha kuchagua yenye, tatizo ambayo, lililo bora kwenye hio changamoto, ili kupata suluisho kwa ilo tatizo, ambalo, lililo bora. Pia uweze kutekeleza suluisho, uweke kwa mpango, wa hatua kwa hatua, ndivyo uweze kufuatilia na kukagua, uweze kuangalia kama ili suluisho, litasaidia pakubwa, litasaidia padogo, ili suluisho, nitaweza kutatua hili tatizo, na uangalia matokeo urekebishe pale, unapohitaji kurekibisha, ndivyo, suluisho lako, liambatane na hilo tatizo. Liweze kurekebisha hilo tatizo kwa ukubwa na kuleta umuhimu bora. Alafu pia uweze kujifunza kutoka kwa tatizo ili kuepuka kutokea kwa tatizo lingine, mara, ingine tena, asante kwa hilo swali.

Asente sana kwa hilo swali la unakumbukumbu kumbukumbu gani mzuri za shule. Shule ya haswa ni kitu muhimu katika maisha ya binadamu. Kwa sababu huweza kufunza mambo mingi, huweza kufanya ukuwe na ufahamu mingi. Kwanza, napenda shule kwa sababu ya michezo shuleni tulivyo kuwa na mashindano ya mipira ya miguu ridha. Au mizecho ya mizani kati ya kushinda au kishindwa vile watunwangechekelea wengine au kusheherekea matoke kuwa wameshinda. Pili, darasani na walimu. Walimu wengi wata alama isiofutika katika maisha ya mwanafunzi kama kufanya pengine kwa upendo au kufundisha ambayo hufanya mwanafunzi kuwa na nidhamu mingi au mwanafunzi aliweza kupita katika shule. Pili, shule tatu, shule hukufanya kuwa na marafiki wakaribu sana ama kuwa na marafiki wengi shuleni kama marafiki wa darasani, wanaocheka pamoja kushirikiana masomo kwa vichekesho vya mapumziko. Marafiki pia wa shule huwa na umuhimu mingi sana. Na shughuli mingi za shule kama riadha, kuma shindano ya sayansi, safari za shule ambavyo kufanya mwanafunzi kutembea kutembea nchi kujua kile mbako vile ambavyo nchi inaendelea, kuona wanyama pori, kufika kule ambavyo hajafika na pia kupitia mtihani mwanafunzi huweza kupata mwanafunzi huweza kupata ule ufahamu mkubwa sana. Ndivyo shule ni kitu cha maana katika maisha ya binadamu. Asanti sana.